Hali ya hewa leo, ni jua jingi, kutoka asubui hadi jioni, kumekuwa na joto, joto jingi, unahisi mwili unachemka, unaona matawi yakianguka, naam vazi mavazi ambayo tunayoyavaa ama nimeyavaa, ni vesti ama mavazi mepesi ambayo si mazito sana. Angalau nguo nyeusi sivai sana kwa sababu huchoma zaidi kushinda nguo zozote napenda jua kwa sababu hufanya hali ya hewa kuwa mzuri yenye utulivu, haina, baridi wala homa wakati wa jua jingi, mimi hupenda kupepeta mbegu na pia kutoa mazao na pia hupenda kuogelea ya, hupenda pia kutembea wakati kwa sababu unapata hali iko sawa.